Napenda ugali zaidi kuliko wali. Napenda ugali kwa sababu ni chakula cha asili, kinashibisha na kinaendana vizuri na mboga, nyama au samaki. Pia hunikumbusha chakula cha nyumbani na mila za kiafrika na hunifanya nijisikie, nimeridhika na nimeshiba kwa muda mrefu.

Hilo ni swali nzuri sana. Napendelea kupaka rangi kuliko kuchora. Kupaka rangi hunipa furaha kwa sababu husaidia kuunda picha kwa rangi na muanekano mzuri, utoa uhuru wa ubunifu na mbinu tafauti na ni njia nzuri ya kupumzika na kujieleza. Hata hivyo pia napenda kuchora mara kwa mara lakini kupaka rangi hunifanya nijiskie sanaa ya kweli na matokeo ya kuvutia.

Malengo yangu ya kazi ni kuwa mtaalam bora katika eneo langu kupata ujuzi na uzoefo wa kutosha ili nifanye kazi kwa ubora wa hali ya juu. Pili ni kuwa na maendeleo ya kitaalamu, kupanda cheo au kupata nafasi ya uongozi ili niweze kuongoza na kuathiri mabadiliko mazuri. Ya tatu ni kutoa mchango wa maana kwa kampuni au taasisi. Kutoa kazi yenye tija, ubunifu na matokeo yanayo onekana. Nne ni kujenga uhusiano mzuri wa kazi. Kuwa na timu yenye mashikamano, heshima na ushirikiano. Ya mwisho ni kujifunza kila siku. Kuendelea kuongeza maarifa, kushiriki kwenye mafunzo na kuboresha uwezo wangu. Malengo haya huniweka kwenye mwelekeo wa maendeleo na kunisaidia kufanya kazi kwa motisha na nidhamu.

Ndiyo. Napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video hunifurahisha kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika. Kufurahia burudani na changamoto za akili. Pia hunisaidia kujifunza mbinu mpya kufanya maamuzi ya haraka na wakati mwingine kushindana na marafiki wakati nikipata nafasi. Napenda kucheza michezo ya video kwa muda mfupi ili kuondoa msongo wa mawazo na kupata burudani.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa na tabia ya kirafiki, kuzungumza kwa heshima na kuonyesha nia ya kumjua mtu. Kwanza napenda kumsamiana kuuliza maswali ya kawaida kama jina kazi au maslahi yake na kusikiliza kwa makini. Pia napendelea kushiriki mambo ya kawaida kama kazi, burudani au shuguliza kijamii ili kupata mambo ya kuzungumzia. Kwa njia hii usiano huwanza kiuraisi na mala nyingi unakuwa kuwa urafiki wakweli.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Napenda hasa kupiga kinanda, yani piano, au gitaa kwa sababu ni vyombo vina vyoweza kuleta hisia tafauti, furaha, utulivu au msisimko. Kupiga chombo cha muziki, hunifanya nijisikie mbunifu na mwenye amani na pia ni njia nzuri ya kujieleza bila maneno.

Filamu ninayoipendo zaidi ni The Pursuit of Happiness. Ninaipenda kwa sababu ni drama ya kusisimua, inayohamasisha na kuonyesha jinzi mtu anavyoweza kushinda changamoto kubue kwa bidii, imani na moyo wa kujituma. Filamu hii inaonyesha mafunzo ya maisha, upendo wa familia na matumaini hata wakati mambo yanakuwa magumu. Ninakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa nilipokuwa nikiwa na hamu ya kuoana filamu yenye maana na yenye ujumbe mzito. Sijui kwa hakika ni nani aliyeleta hamu ya filamu hii lakini nilipenda jinsi ilivyokuwa na kuhamasisha na ya kuguza hisia. Ningeipenda kuiona kwa sababu kila mara inaeleza kitu kipya na kunikumbusha umuhimu wa kuendelea kusonga mbele kila katika bila kukata tamaa.

Hali ya hewa ya leo ni mawingu. Angani kuna mawingu mengi. Inavyoonekana haijanyesha kwa sasa, lakini bado inahisi kuwa na unyevunyevu kidogo. Ninajisikia kawaida, si joto sana wala si baridi sana, lakini ninapendelea kuvaa nguo za wastani kwa sababu ya mawingu haya. Nimevaa sweta ili nijihisi vizuri na pia nimechagua viatu vya kawaida kwa kuwa hali ya hewa si mbaya. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu ni tulivu na si kali. Inafanya niwe na utulivu na kuweza kufanya kazi kwa urahisi. Leo nataka kufanya kazi nyumbani kwa sababu mawingu haya yananiweka kwenye mood ya kutulia.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi huandaa vitu vyangu vya kesho. Kwanza, ninalima kidogo au kusafisha chumba, kisha, ninasoma au kutazama kitu kifupi kwenye simu. Baada ya hapo, ninalala vizuri kwa kuosha meno na kuoga. Mwishowe, ninapumzika kuamka kidogo na kuamka usingizi.

Ndio napenda kuenda pwani. Pwani hunipa utulivu, mandhari nzuri ya bahari na hewa safi na ni sehemu nzuri ya kupumzika baada ya kazi au masomo. Napenda kutembea ufukweni kusikiliza mawimbi na kufurahia mazingira ya asili. Kila ninapofika pwani, huhisi furaha, amani na msisimko wa kuwa mbali na kelele za mji.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na samaki. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni chakula cha asili, kinashibisha na kina ladha nzuri. Samaki hutoa protini na ugali unipa ni shati. Hivyo ni mlo mzuri kwa kila siku mzima. Kila ni napokula ugali na samaki, huhisi nimeridhika, nina nguvu na nimefurahia chakula.

Napenda kuenda madukani mwanzoni mwa juma au mwishoni mwa juma. Wakati najua nitakuwa na muda, wa kutosha na siyo haraka. Napenda pia kuenda wakati wasm asubuhi kwa sababu kuna watu wachache na napata nafasi ya kuchagua bidhaa nzuri bila msongamano. Hii hufanya ununuo kuwa wa utulivu na wa mpangilio.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani kama simu, pochi, nyaraka muhimu na vifaa vya kazi. Ninahakikisha vinahifadhiwa mahali salama kama kifunguo cha nyumba, sanduku la siri au enelo la ndani la nyumba ili visipotee au kuvamiwa. Pia napenda kuweka nakala za nyaraka muhimu kwa usalama zaidi.

Natumia muda mtandaoni kwa simu dakika moja au mbili kwa siku kulingana na shughuli. Kwa kawaida natumia muda huu kwa kuwasiliana, kusoma habari na kutafuta taarifa muhimu. Napenda kutumia simu kwa ufanisi na kuepuka kutumia muda mwingi bila faida. Ili niwe na muda wa kazi na mapumziko ya kweli.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri kwani hunisaidia kueleza majukumu, kushirikiana na wenzangu na kuepuka na mkanganyiko. Pia ni muhimu kuwa na uongozi na usimamizi wa muda ili kazi ifanyike kwa mpangilio na kwa ufanisi. Study ya tatu ni utatuzi wa matatizo kwani mara nyingi kuna changamoto zinazotokea kazini na zinahitaji suluhisho haraka. Kwa pamoja, study hizi husaidia kufanya kazi kwa ubora na kupata matokeo mazuri.

Ninaenda mahali pa ibada kila siku au mara wa kadhaa kwa wiki kulingana na ratiba na shughuli za siku. Kwa kawaida napenda kuenda siku za jumapili au siku maalum za ibada ili kuwa na muda wa kutafakari, kuomba na kupata nguvu za kiroho. Hii hunisaidia kuleta amani ya ndani na kuimarisha imani yangu.